Naam, napenda sana mchezo ubao, tangu kitambo nimekuwa ni kicheza mchezo wa dama, uni checkers, pia mchezo wa mangala, wetu lugha kiswahili unaitwa mbao, pia napenda kucheza mchezo wa sataranji, na pia scrubble, sataranji ni checkers, hiyo ni michezo ambayo ninapenda kucheza. Nimekuwa nikijifunza sataranji kwa muda sasa na ladhani nimeelewa ya kutosha Sasa ni hile kukuwa na uzoefu pekee.

Mtaa wangu ni mtaa welda maravini kwanza, ni vizuri kwanza tuiseme mapema, ndipo naweza kuongelea, uelewe ni ni kipi nakipenda, ama ni kipi kinafanya nipende mtaa huu. Ni vitu vichache, nikijaribu kufikiria vitu vichache, lakini kuna mandhari nzuri, kuna msitu mtu anaweza kutembea, mtu anaweza kufanya ukulima, pia weather ya pande hii iko sawa, kuna baridi, kuna joto, ile mstari usioonekana wa ikweta unapita hapa kwa hivyo Weather ni aina yote Si kama joto kama pande ya garisa ama baridi sana kama maeneo ya limoro mandhari ni mazuri, watu ni wastani, si wengi kama Nairobi si wachache kama maeneo mengine ya nchi kama pale kwa wamasai au maeneo zingine.

Bada ya siku ndefu, njia rahisi yangu ya kupumzika ni kuja kufika kwa nyumba kwanza, nahakikisha nyumba ni safi, mimi mwenyewe nioge, nimepika, nile nishibe, alafu nitulie tu nikiwa katika simu yangu, ama njia rahisi ni kukaa nikitizama filamu, ambazo mimi hupenda kutizama filamu aina yoyote, filamu za action, filamu ainazote, mimi hupenda kutizama, hadi nipatawe na usingizi na niweze kulala, masaa ya saa tano hivi.

Siku moja, siku moja ni kidogo sana Nathani mimi naweza kuhishi zaidi ya siku moja siku moja ni kidogo Nikijaribu kufikiria nishawai ishi zaidi ya siku moja Rabila teknolojia Wakati nimeenda nyumbani Pali ambapo hakuna stima, hakuna umeme mtandao, unasumbua Kwa sababu maeneo haya hayajandelea sana kama maeneo mengine Sio jiji Kwa hivyo kazi huko ni kukaa tu mukiwa na wenzenyu Mukiwa na familia mnatulia tu mkiongea Sio kama huko kwingine ambapo Inabidi mkae tu kwa mtandao kila saa kwa sabu wengine wako mtandao utabaki peke yako ukiwa umeboeka bila kutokuongelesha Lakini huko hakuna kitu cha kufanya itabidi ufanye kazi ya shamba ama kazi zingine kama kazi ya ngombe na mifugo mengine badala ya kutegemea kukaa tu kwa mtandao kuna kazi zingine za kufanya waelewa sio kama mji mji hauna kitu cha kufanya ni kitu kimoja tulu inabidi utegemee Lakini ukiangalia maeneo ya uko maeneo ya ndani ambapo hakuna kujiendelea sana Inabidi mfanye kazi zingine Kwa sababu ukisema utegemee kukaa kwa simu Itabidi utajipata umepotea au pia umeboeka Sio kama maineo ya mji Maneo ya vijijini ni tofauti maisha ni tofauti Hakuna mtandao kila wakati.

Hili ni swali nzuri sana. Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa. Hili ni swali nzuri sana. Kusema ukweli, nikisema ukweli. Kuna huu mtandao wa kunanua vitu katika mtandao. Wenye sio kwa duka wenye unaitwa kilimall hapa Kenya. Ni kama tu mfano wa Alibaba ama vile Amazon. Nimekua nikiangalia gitaa, hiyo pia nimeeka katika wishlist. Napanga kununua gitaa yangu alafu. Nijifunze kupiga gitaa. Nimetamani gitaa sana. Nimejifunza kupiga piano. Na pia kuna huu mtambo, kuna huu, kuna huu, unaitwa violin, nimesahau kwa kiswahili unaitwa aje. Pia hiyo ni, kifaa kingine ambacho nimependa kujikielewa kwa sababu gitaa. Gitaa gitaa ina uzuri wake, naeza kutumia ku, nikishaajua, nikishahivia, naweza tumia kuniteka mrembo. Ama, warembo sana upenda gitaa kwanza. Mwanume anaye ujio wa kupiga gitaa vizuri ni kama warembo wanawapenda Kwa hivo hiyo ni moja ya motisha ambayo Ninaweza kuitumia ili kujifunza gitaa vizuri nitatumia tu mtandao wa youtube kujifunza gitaa siku hizi Si lazima uwe na mtu Lakini kuwa na mtu inasaidia sana Kwa sababu Utaelewa kwa haraka Ukikilinganisha na mtandao wa youtube Nimeona hizo hizi ishara za mziki ni ngumu kuelewa kwa mtu mbayo haja hana hana Hana ule mwanzo wa kuelewa muziki ama kuelewa somo la muziki, Lakini mimi ninaelewa vitu haraka kwa hivyo sioni kama itakuwa shida kubwa sana, nitatumia kaa mwezi mmoja ama miezi miwili hivi natumai nitakuwa nimeelewa gitaa hiyo ni baada ya kukinunua na nitanunua mwaka huu mwaka 2026 Napanga kununua gitaa na nitajifunza napenda vila umeniliuza hiyo swali kwa sababu Nita imenipea motisha saa kitu cha kwanza ukukinunua baada kufanya wimbo moja mbili Hapa kwangu ni kununua gitaa gitaa iwe hapa ili nikiamka asubuhi Ata kama ni nusu saa hivi nijipange ni chape gitaa kidogo alafu nitoke.

Kwa kwangu mimi inapenda sana kujifunza historia. Mimi huona historia kama, sio huwezi sema historia ni masimulizi ya kitambo peke yake. Historia ni kama, sio like, sio hadithi ya sisi na nani sisi ni nani. Inatusaidia sana kuelewa tulipotoka. Inatusaidia pia tujue tunapoelekea biku. Kwa sababu tukitumia historia tutaelewa kule tunakoenda. Kwa sababu tuna tunangalia tukuliko toka. Na pia bila historia, hii mambo ya jamii, hakutakua na kumbukumbu, hatatakua na culture, na bila kumbukumbu, makosa inarudiwa sana. Tunajifunza kuhusu vingozi, nimejifunza sana kuhusu viongozi waliokua Kenya kama kina Daniel Moi, wale ambo walikuwa amabapo, hile wakati sikuwa nimezaliwa kama kina uuu. Wale walifungwa kapenguria the kapenguria 6 na maarifa hii na imenipatia hekima sana ndio iniweze fanya maamuzi bora kesho imenisadia pia kuthamini utamaduni wangu mimi kama kama kwa sababu natoka kabila la kalenjin nimejifunza pia kuhusu Afrika watu kama kina Mandela kama wale wa Congo anaitwa mabubutu seseko mambo ya Uganda mambo ya Tanzania nimejifunza mengi na mamb pia ya nje ya nje ya Afrika na pia tunaona ubunifu na ujasiri wa watu wa kitambo kama kina mekatili wa menza wale ule wa nandi alikua anaitwa ito orkoitot na katika yote ina haifunzi majibu ya haraka peke yake Inaniuliza hii swali najipataga nikijiuliza hii swali Kwa nini jambo hili lilitokea na nini nani alinufaika kama mamba ya wale kama ile mambo ya ukoloni nani aliadhirka inafanya niwe mtu wa kuchambua niwe mtu wa kuuuliza mambo mengi inapanua akili na kwa hii viti yote huwezi sema historia ni ngumu mi naona ni kama historia inavutia na ni kama hadithi halisi ya maisha ya binadamu ka uli kama ile mambo ya Hitler, Germany mambo ile vita ya dunia ya kwanza na ya pili na kwa hii yote ningesema inanipa maarifa sana na vijana tunahitaji kujifunza historia zaidi ndiyo tuweze kua na maarifa ya kesho na tutakuwa na uwezo wa kujenga Kenya ama kujenga nchi zetu na kukua na iwe na mustakabali nilikuwa natafuta hilo jina iwe na mustakabali bora zaidi.

Swali nzuri hili, mimi napenda kupiga chombo cha muziki, au niseme vyombo vya muziki. Naona kama muziki ni njia moja wapo ambayo, inanisaidia mimi kujieleza ama sometimes kupumzisha akili kwa sababu ninacho kupiga chombo cha muziki kama gitaa ama kama vile piano. Nahisi kama nimetulia, kama nilikuwa nimekasirika akili inatulia, kama nilikuwa nimechoka na sikia nimetulia na pia inaongeza ubunifu wangu. Pia kupiga vyombo vya muziki imenifundisha uvumilivu. Na pia nithamu kwa sababu ile ile hali ya kujaribu kila siku kufanya mazoezi kujaribu kuboresha ujuzi wangu inafanya ni inabidi nifanye mazoezi mara kwa mara. So nimejifunza uvumilivu. Na pia imenisaidia sana kwa upande wa kujiamini. Na imeongeza kujiamini kujiamini kwangu kwa sababu napocheza mbele ya watu ama wakati nashirikiana na wengine kwa kikundi inanisaidia sana. Kwa yote na yaweza sema kwamba sipendi muziki kwa sababu ya burudani peke yake. Ok, nisawa burudani hiyo ndiyo maana ya kwanza watu wengi hupenda muziki. Lakini si kwa burudani pekee. Inanisaidia kujijenga kiakili na pia kihisia na pia kihisia. Nilikuwa natafuta hiyo. Na pia inanisaidia wakati nina muda wangu wa muda ambao sinakitu cha kufanya inanisadia kufanya kwa inasaidia muda wangu sana asante.

Kuna tabia nyingi, za watu ambazo zinachukiza. Tabia ya kwanza ni watu waongo. Kwahiyo, mimi sipendi kabisa tabia watu waongo. Mimi nina afadhalisha mtu awe mwaminifu. Sana sana pia kwa kutokuwa mwaminifu. Mimi ninaamini uaminifu ni kitu cha maana katika mahusiano mazuri. Mahusiano ainayoyote. Kamaybe ni kazi, pengine ni kazi, pengine ni shule. Na katika jamii kwa ujumla tu. Watu wanaodanganya, wale wanaopenda kujifanya wana tabia ambayo sio yao, wanafanya kuleta leta migogoro katika isiyo lazima. Pia tabia nyingine inachukiza, inachukiza kabisa ni watu wanaosiyo kuwa naheshima. Kwa wengine, inweza kuwa ni watu wazima, inaweza kuwa ni watoto, ama wale walio katika hali ngumu, wanapitia hali ngumu, na unawakosea heshima. Watu wanastahili kuwa na heshima na kutokejeliwa bila kujali tufoti zetu kulingana na mimi, mimi najitahidi sana kwa upande wangu kuwa mkweli nikuwe na heshima kwa watu bila kuzingatia hali ya mtu na pia mwenye kuelewa watu wengine Najua siwezi kuwa mtu mkamilifu lakini najaribu Naamini tukiheshimiana na kuwa waaminifu sisi wote jamii itakuwa itakuwa bora zaidi kushinda jamii zingine.

Kwa sasa, kwa sasa rafiki yangu wa karibu, lakini saa izi hayuko karibu alienda Dubai. Tulikutana tukiwa katika, tukiwa katika kazi pale Kenya School of Law, iko pale Karen Nairobi. Tulikutana hapo, tukiwa siku ya kwanza tu. Tulikutana wote tukiwa katika, katika department ya IT. Ilikuwa kazini. Na tumefanya mambo mengi pamoja, tumetembea pamoja, tumeenda kazi zingine pamoja. Adi nimeenda akiwa wakati alikuwa anaenda kuoa, nilikuwa pamoja na yeye. Kinachofaya awe wa rafiki wa kweli tumesaidina katika shida. Amenisaidia wakati nilikuwa chini, mimi nimemsaidia wakati alikuwa chini. Adi wakati wa sasa, mimi bado sijatoka sana kwenye bloki. Lakini yeye ametoka, ako Dubai, amejipata kazi mzuri, mimi bado. Ningependa kusema yeye ni rafiki mzuri. Ingawa siku hizi tumenyamaziana sana natumai. Nadhani ni kwa sababu ya hiyo umbali. Ulio katikati yetu lakini ni rafiki mzuri na wakati huo mwaka wa ishirini mbili shirina moja hadi mbili shirini moja hadi mbili shirini baada ya covid tu hadi elfu mbili ishirini na tatu nne hapo amekuwa rafiki mzuri na ningependa tu kukuwa na marafiki wengine kama hao katika maisha yangu kwa sababu marafiki Ukiwa na marafiki kama tano kama hao Ututakuwa mbali ukarimu ni kitu wa maana sana kwa maisha na marafiki wengi wanafaa kwa wakarimu kwa mmoja hao mwingine.

Swali hili ni nzuri kwa sababu mimi ni mkenya na kama unajua kitu kuhusu wakenya ni kwamba tumebombea sana katika mchezo ya olimpiki na sana sana katika mchezo wa riadha. Ningependa nianze na mawazo kuanza mchezo ambao nimependa kuutazama ni mchezo wa riadha, sana sana hizi mbio za masafa marefu kama vile maradhoni, mbio za mita elfu kumi, mbio za mita elfu tano na kuna hii mbio ya kuruka vionzi ya elfu tatu. Hapo ndiyo tumebombea sana. Pia tumejaribu katika mbio 1105 na pia ile ya elfu nane. Tumejaribu sana kwa hizo. So mbio ya masafu marefu tumekuwa na wengi. Ambao wamejaribu na tuko na medali nyingi kutoka hapo. Na pia napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha nidhamu. Uvumilivu haswa. Na pia juhudi binafsi za hawa wanariadha. Naona kama riadha inavutia sana. Kwa sababu inategemea maandalizi. Wale wanaokuja katika hizo mbio za olimpiki wanajaribu sana. Wanakuanga eneo hapa ya Kaptagat sio mbali na pale napoishi. Wanajing'ang'ana sana, kila siku saa kumi na moja asubuhi ama saa saa kumi na moja asubuhi wako barabarani kukimbia, kila siku kila siku. Inabidi uangalie chakula unachokila, inabidi uangalie kiasi chakula pia. Unaona hata mwili yao imepungua kwa sababu ya mazoezi ya kila siku. Mtu anakimbia masaa kila siku kujaribu kuhakikisha anabombea katika matarajio ya olimpiki na inavutia sana sana kupiga mazoezi na pia nguvu ya akili zaidi kuliko bahati. Sio bahati tu, unapoangalia wanariadha kama vile Kipchoge ama yule mwenye aliaga alikuwa anaitwa Kiptum Ukiangalia akimbia unaona wazi anavyopambana na uchovu lakini anaendelea mpaka mwisho. Hii ni bidii, inanipa motisha sana katika maisha yangu ya kila siku mtu hafai kukata tamaa, ata mambo yakiwa mangumu namna gani. Pia, mbio za olimpiki inawakilisha umoja wa dunia kwa sababu unaona nchi zote ziko hapo. Wananchi ya China, nchi kutoka Marekani, nchi kutoka Marekani ya Kusini, nchi kutoka Asia, kutoka Australia, wapi, Afrika Wanariadha kutoka mtaifa tofauti hushindana kwa haki na heshima. Kwa ujumla, na pia ni mchezo unaonifundisha kujituma kuwa na malengo na pia kuamini juhudi za ubinafsi. Mchezaji niliyempenda sana katika olimpiki kwa sasa, naweza sema ni Faith Kipyegon na Beatrice Chebet. Hao wamejaribu sana siku hizi. Wamevunja rekodi kama mbili kila mmoja. Wamejaribu sana hawa wawili. Nawapenda sana. Na nahisi katika michezo ya olimpiki. Nitasema nini? Nahisi hiyo tension, kwa sababu unaona mchezaji kama Wanyonyi anapokimbia mita elfu nane, round mbili. Anakimbia lakini unaona ni kama anakaribia kushikwa, lakini dakika ya mwisho anavuka, anachukua medali ya dhahabu. Hiyo tension ni kubwa sana. Na naweza sema hivi, hizi hizi zote hata kama ni hiyo kurusha mkuki, au kuruka vionzi. Hizo zote inaleta ushirikiano katika nchi zote za dunia.